Ndiyo napiga kura kila wakati wa uchaguzi, hasa katika maamuzi muhimu ya nchi au jamii. Ninaamini kuwa haki ya kupiga kura ni unimu ile kushiriki katika kuunda mstakabali bora. Na kila mara ninaangalia wagombea na sera zao vizuri kabla ya kuamua. Hii inaniongeza hisia ya uwajibikaji na kuwa sehemu ya mabadiliko.

Napenda sana Emmanuel Wanyonyi mwanariadha wa mbio za umbali kutoka kenya ambaye hameweza kushika rekodi za dunia na kushinda dhahabu katika mashindano makubwa kama world athletics championship. Ananifurahisha kwa kasi yake isiyo ya kawaida. Subira wakati wa mbio na jinsi anavyo wakilisha wa kenya vizuri. Ni kama anafaa na maisha yetu ya kila siku hapa. Nyumbani, nimefuata maendeleo yake tangu tangia elfu mbili na ishirini na nne na bado ananipamotisha kila ninapo ona video zake za mbio.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia tulivu na yenye maana. Sio na kelele nyingi au sherehe kubwa. Kawaida huwa nimeanza siku kuamuka pole pole. Kunywa kahawa nzito kwenye balkoni yangu. Kisha napenda kutembea peke yangu kidogo ama ku-jog. Jioni ndio hua inakuwa highlight. Mara nyingi huwa na dina, ndogo na familia au marafiki. Kila kula nyama choma, ugali, mboga. Kisha baadaye tunakata keki. Mara kwa mara nimefanya kitu tofauti kama kuenda naivasha siku mbili ama wikendi hivi.

Natumia simu yangu kila siku kwa mambo mengi lakini zaidi inakuwa kama msaidizi wangu wa karibu zaidi. Asubuhi mara tu nikiamka naiangalia kwanza ili kuona meseji za whatsapp kutoka kwa marafiki ama kwa familia. Kisha naangalia hali ya hewa trafiki kwenye google map ili nijue nifungeje safari yangu na mara nyingi naweka alarm kwa au timer kwa kahawa yangu wakati wa siku inakua ofisi yangu ya mfukoni ninaandika na kujibu emails nashiriki code au screenshot na timu. Nafanya research kwenye browser.

Utaratibu wangu wa jioni huwa wakutulia na wenye mpanglio ili niweze kurelax na kuandaa mwili na akili kwa usingizi mzuri. Kawaida narudi nyumbani karibu saa kumi na moja ama saa kumi na mbili jioni kulingana na trafiki au kama nilikuwa ofisini. Mara tu nikifika kwanza nabadilisha nguo huwa na tishati laini na short ama tracksuit ili nihisi raha kabisa. Baada ya hapo napika au kuagiza chakula chepesi. Mara nyingi huwa salad sandwich au nyamachoma kidogo ikiwa nina njaa sana ninakula nikikaa huko kwenye balcony.

Kama mfanyakazi mwenye bidii nimegundua kuwa kila mazingira ya kazi yanamambo yake. Lakini hizi ndizo changamoto kuu zinazonikabili kwa sasa. Uwiano wa kazi na maisha binafsi. Wakati mwingine majukumu yanakuwa mengi kiasi kwamba inakuwa vigumu kutenganisha muda wa ofisi na muda wa kupumzika. Mawasiliano na utaratibu. Kuna wakati kunakuwa na mgongano wa taarifa au maelekezo yasiyo eleweka vizuri kutoka kwa pande zote. Changamoto ingine ni uhaba wa rasilimali wa au vifaa. Mabadiliko ya haraka ya teknolojia. Siasa za ofisi na mazingira ya kazi.

Kiukweli napenda sana kucheza mchezo ya ubao. Kucheza mchezo ya ubao kwangu. Sio tu kupitisha muda bali ni sehemu ya maisha yangu kwa sababu hizi. Huwa inanipa changamoto ya akili. Napenda ile hali ya kukaa na kufikiri hatua tatu au nne. Mbele kabla ya kusogeza kete. Ni sehemu ya kusocialize. Huu ndio wakati wangu wa kukaa na marafiki au mandugu. Inanifundisha uvumilivu. Kwenye mchezo kama drafting najifunza kuwa hata mambo yakiwa magumu unapaswa kutulia na kusubiri.

Ninapozungumzia shirika langu, haya ndiyo mambo yanayonifanya nijivunie kuwa sehemu ya timu hii. Ya kwanza ni utamaduni wa kusaidiana, ninachopenda zaidi ni kwamba hapa, hatufanyi kazi kama watu, bali kama familia na ya pili nafasi ya kukua kitaalamu, shirika langu haliangalii tu kile ninachotoa leo, bali linaweza linawekeza kwenye kile ninachokuwa kesho ya tatu ni maono na malengo ya shirika napenda ukweli kwamba kazi yangu ina maana. Kuna ile ya nne ambayo ni ubunifu na uhuru wa kutoa mawazo. Halafu pia mazingira ya kazi na vifaa. Mazingira yetu ni rafiki na yanavutia kufanyia kazi. Kifupi kinachonifanya nifurahie hapa siyo tu mshahara mwisho wa mwezi bali ni ile thamani ama ile thamani ninalopewa kama binadamu au mfanyikazi.

Ndiyo ni mewahi kufuga mnyama na ni uzoefu ambayo sita usahau kwa sababu ulinifundisha mambo mengi sana kuhusu maisha. Ilinifundisha upendo usio na masharti, ulinifundisha wajibu na nidhamu, kufuga mnyama kunafanya uwe na ratiba. Ulinifunza urafiki wakweli wakati mwingine unahitaji tu kiumbe ambacho kitakaa pembeni yako bila kusema neno. Hata kama kwa sasa sina mnyama au kama ni nao ule uzoefu wa kulea kiumbe kingine ulinifanya niwe na huruma na uvumulivu zaidi kwa viumbe hai vyote.

Kuhusu swala la kuvaa vipuli, inategemea sana mazingira na namna, ninavyo jisikia siku hiyo. Napenda kuona vipuli kama sehemu ya utambulisho wangu na urembo. Kwangu kuchagua kipuli kinachuendana na vazi, nililovaa ni namna fulani ya sanaa. Kuna wakati napenda kuvaa vipuli, vidogo na vya heshima. Kuna wakati navaa kwa faraja, ingawa napenda muonekano wake. Nachagua sana aina ya vipuli. Kwa ufupi ndiyo napenda kuvaa vipuli kwa sababu ni nyongeza ndogo ambayo inaleta tofauti kubwa kwenye muonekano wangu wa jumla.

Kama mtu ambaye amesha pita kwenye mapito fulani ya kazi. Haya ndo mambo muhimu niliyo jifunza ambayo ningependa kuomba mtu yeyote. Anayeanza safari yake leo ya kwanza ni kuwa na kuwa kama sifongo unapo waza usiwe na haraka ya kuonyesha unajua kila kitu. Badala yake jifunze kila kitu kuuliza maswali. Tazamia jinsi mwenzako mwenye uzoefu anavyofanya mambo. Ya pili jenga uhusiano mema. Kazi siyo tu kutimiza majukumu yako bali ni watu. Ya tatu ni nidhamu ya muda na uaminifu, pia usiogope kukosea. Halafu tunza afya yako ya akili na maisha binafsi.

Ndiyo nimekwenda mara kadhaa na kila mara ninapoenda huwa najihisi kama nime ingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa hivi ndivyo ninavyo hisi kuhusu maonyesho ya sanaa ya kwanza ni tafsiri ya kipekee nachopenda kuhusu sanaa ni kwamba hakuna jibu moja sahihi pia amani na utulivu maonyesho ya sanaa yana utulivu fulani wa kipekee kuungana na hisia za msanii.

Kiukwele kushugulikia muda wa mwisho. Ni sanaa ambayo nimeifanyia kazi kwa muda mrefu ili isinipe pressure. Uwa nakunja kazi katika vipande vidogo. Badala ya kuangalia kazi yote kama mlima mkubwa na igawanya katika nduwa ndogo ndogo zinazo tekelezwa. Ya pili napanga vipa umbele sitii nguvu sawa kwenye kila kitu. Natumia kanuni za kuangalia kipi ni cha haraka na muhimu zaidi. Pia naeka deadline yangu ya siri, sipendi kusubiri hadi dakika ya mwisho. Kawaida mimi hujiwekea muda wangu wa mwisho ambao ni siku moja au, mbili kabla ya ule muda rasmi. Pia nazingatia kitu kimoja Deadline inapokaribia ni naondoa usumbufu. Pia mawasiliano ya mapema, kama nikiona kuna changamoto yoyote inaweza kunifanya nichelewe. Kwa mfano nikisubiri taarifa kutoka kwa mtu mwingine natoa taarifa mapema.

Kuhusu kuchagua huwa inategemea sana aina ya shughuli ninayoenda. Lakini ninapendelea sana suruali kwaajili ya urahisi na kazi. Mara nyingi ninapenda suruali nikiwa kwenye harakati nyingi au siku zenye majukumu yanayo hitaji mwendo kasi. Inanipa uhuru wa kutembea, kupanda ngazi na kufanya kazi bila wasiwasi wa jinzi nilivyokaa. Inanifanya nijisikie imara na tayari kwa mapambano ya kila siku. Kwa ufupi suruali ni rafiki yangu wa kila siku kwaajili ya ufanisi. Lakini siketi ni chaguo la shughuli mbali mbali. Ambazo suruali huwa inafiki ama nibora kuishinda.

Yeye sio mtu waku kurupuka napenda kupanga muda ambao nitafurahia manunuzi yangu bila bugdha. Hapa ndipo unapoweza kunipata siku za katikati ya wiki jumanne ama jumatano hizi ndizo siku zangu bora kabisa. Maduka yanakua na watu wachache hakuna misururu mirefu kwenye counter za malipo na naweza kuchagua kitu ninachotaka kwa utulivu bila kusukumwa sukumwa. Asubuhi na mapema napenda kuenda dukani likiwa ndio wa kwanza linafunguliwa bidhaa zinakuwa zimepangwa vizuri wahudumu wana nguvu na hamu ya kusaidia na hewa inakua bado ni safi na tulivu alafu siku za mapumziko. Kama kuna dharura huwa naepuka sana kuenda madukani mwisho wa wiki kama jumamosi ama jumapili kwa sababu ya umati ya watu.

Mimi ni mtu wa asubuhi kupita kiasi. Kuna kitu cha kipekee kuhusu masaa ya mapema. Jua linapo chomoza ambacho kinachangamusha akili yangu. Hivi ndivyo ratiba yangu ya ufanisi inavyokaa. Saa mbili asubuhi hadi saambili mchana saasita mchana huu ndio muda wangu wa dhahabu. Akili inakuwa imetulia nguvu ni nyingi. Na uwezo wangu wa kufikiria kwa kina. Mchana, baada ya chakula hapa ufanisi wangu una shuka kidogo kutokana na mwili kuanza kuchoka. Halafu, jioni hii ni muda wa kumalizia malengo ya siku na kupanga ratiba ya kesho. Sifanyi vizuri sana kufanya kazi nzito usiku wa manane kwa sababu na amini akili inahitaji kupumzika. Kwa ufupi, nikitaka kufanya kitu kikubwa na chenye ubora lazima nikifanye kabla ya saasita mchana.

Kukosea kazini ni jambo ambalo haliyepukiki kwa binadamu yeyote. Lakini, mimi ninaamini kuwa kosa siyo mwisho wa dunia. Mbali ni mwanzo wa darasa jipya. Hivi ndivyo ni ninavyoshugulikia hali hiyo. Kukubali kosa maramoja. Sipotezi muda kutafuta nani wa kumuoenyeshea kidole au kutoa sababu za kujitetea. Kutathmini hatari haraka sana naangalia. Je, kosa hili limeathiri nini? Kama ni mteja. Mwenzangu kazini au mradi na jaribu kuona ni hatua gani za haraka. Zinazo weza kuchukuliwa. Pia, kutafuta suluhu siyo lawama badala ya kukaa na kuhuzunika naelekeza nguvu yangu kwenye kutatua tatizo. Pia kujifunza na kubadilisha mfumu. Hii ndiyo sehemu muhimu zaidi kwangu. Baada ya kila kosa najiuliza. Kwa nini hili lilitokea? Je, ni kukosa umakini? Au ni mfumo mbovu wa kazi? Kisha, nabadilisha namna ninapofanya kazi. Kusamehe nafsi yangu. Zamani, nilikuwa ninajilaumu sana lakini sasa, nimejifunza kuwa na huruma kwangu mwenyewe.

Kama kiongozi au mwanachama wa timu naamini ushirikiano hauji tu hivi hivi ni kitu kinacho paswa kujengwa kwa makusudi. Hizi ndizo mbinu ninazo tumia kuhakikisha timu inafanya kazi kama saa moja kujenga mazingira ya kuaminiana siri kubwa ya ushirikiano ni watu kujisikia uhuru kutoa maoni yao bila kuogopa kuonekana wajinga au kulaumiwa pili mawasiliano ya wazi na mara kwa mara siku zote ninasisitiza kuwa mawasiliano ya ziada ni bora kuliko kutowasiliana kabisa. Tatu ni kufafanua majukumu na malengwa ya pamoja. Ushirikiano hufa pale watu wanapogombea majukumu au wasipojua nini kifanyike. Halafu kusherehekea ushindi wa pamoja napenda sana utamaduni wa kutambua juhudi iwe ni kumaliza mradi mgumu au kufikia lengo fulani. Alafu pia kuongoza kwa mfano, siwezi kuimiza ushirikiano kama mimi mwenyewe nimejifungia kwenye ofisi yangu. Kwangu mimi, timu bora sio ile yenye watu wenye akili nyingi kuliko wote bali ni ile ambayo watu wake wanafanya kazi vizuri pamoja.

Mimi ni mtu wa kupenda mambo yaliyonyooka na yenye mantiki kwa hiyo somo langu pendwa ilikuwa hisabati hizi ndizo sababu zilizofanya nilipende sana. Sababu ya kwanza ni usahihi na mantiki kwenye hisabati hakuna labda jibu ni sahihi au si sahihi. Napenda jinsi mambo yanavyofuata kanuni na hatua fulani ili kufikia suluhu. Inanipa amani kuona kuwa kila tatizo lina ufumbuzi wake ikiwa utafuata njia sahihi. Ya pili ni changamoto ya kutatua mafumbu. Kwangu mimi, swali la hisabati halikukuwa kazi ya shule tu ilikuwa kama mchezo wa akili au fumbo. Ya tatu ni msingi wa maisha. Nilikuja kugundua kuwa hisabati iko kila mahali kwenye biashara, kwenye teknolojia na hata kwenye muziki ilinifundisha jinsi ya kufikiri kwa mpangilio ingawa watu wengi walikuwa wanagopa namba. Mimi nilikuwa naona namba kama lugha ya siri inayo elezea jinsi ulimwengu unavyofanya kazi.

Mimi sio mtu wa kupenda malumbano yasio na tija. Kwa hiyo ninapokuwa na mgogoro na mtu iwe kazini au kwenye maisha binafsi. Huwa natumia mbinu hizi ili kutuliza hali ya ewa. Mbinu ya kwanza kupumua na kutulia. Jambo la kwanza ninalofanya ni kuepuka kujibu mapigo nikiwa na hasira. Mbinu ingine ni kusikiliza ili kuelewa. Sio kujibu. Ninapozungumza na yule mtu. Najitahidi kumsikiliza kwa umakini bila kumkatisha. Mbinu nyingine ninayo tumia ni kutumia kauli za mimi. Badala ya kumnyweshea kidole na kusema wewe umenikosea au wewe umefanya hivi. Mimi husema mimi nimejisikia vibaya pale jambo flani lilipotokea. Mbinu nyingine ni kutafuta sehemu tunayokubaliana. Hata kama tunatofautiana kwa asilimia tisini huwa natafuta ile asilimia kumi, tunayokubaliana. Mbinu nyingine ni lengo ni suluhu sio ushindi. Sina haja ya kushinda. Hoja au kumfanya mwenzangu aonekane ameshindwa. Lengo langu ni kurekebisha uhusiano na kusonga mbele.

Kusema ukweli, napenda sana kupaka rangi, kuliko kuchora tangu mwanzoni. Ingawa mimi sio mchoraji mimi ni wa picha za watu, zile zinaitwa portraits. Kupaka rangi kuna nipa uhuru ambao siupati kwingine. Ivi ndivyo ninavyohisi kuhusu, hopi yeye. Ya kwaza ni tiba ya akili, kupaka rangi kwangu ni kama kutafakari. Ile hali ya kuzingatia brashi inavyosongea kwenye turubai na jinsi rangi zinavyo changanyika. Inanisaidia kusahau kelele zote za dunia na msongo wa mawazo. Pili uhuru wa kukosea. Kwenye mchoro ya pensili kukosea mstari mmoja unaweza kuharibu kila kitu. Kujieleza bila maneno.